Rangi ya chungwa ni rangi ambayo inafanana na maganda ya tunda la chungwa. Rangi hii huwa ni kama ya jano au nyekundu. Pia, mchanganyiko wa hizo rangi mbili, nyekundu na njano utengeneza rangi ya chungwa.